Swali inauliza timu gani ya mchezo ni nayonayofuata. Mini mtu ambaye nafuata asenali na asenali imekua timu ambayo imekua pokatangu enzi ya zamani. Na nafuata timu asenali kwa sababuhao ni watu ambao ata wanapokuwa pale uwanjani ata wakishindwa unaona jinsi vile wanatia bidii ili waeze kujika kamua ili kurudi pale juu. Na ni timu ambayo inamashabiki wengi katika duniani aliefanya nipende timu hii ni mamangu mzazi kwa sababu mamangu anashabiki asenali na tunapokuwa pale nyumbani tukitengeneza tuki tazama mpira unaona kwamba mi na mamangu mzazi huwa tunashabikia timu yetu ili iweze kushinda wakati wanaposhinda hua tunafuraha nyingi kwa sababu huwa tunafu tunafurahia haswa pale kama wanacheza na Manchester United ama Chelsea Kwa sababu babangu mzazi ni wa Chelsea Mi na mamangu sisi tunashabikia asenali Tunaposhinda asenali na tunapowashinda Chelsea Huwa tunafuraha sana moyoni.

Chakula gani cha kigeni nimewahi kujaribu? Chakula cha kigeni ambao nimewahi kujaribu. Nakumbuka nilipo tembea pali nchi ya botswana. Kulikuwa na chakula mingi ambao nilijaribu. Kuna jinsi ambao nimekula samaki, lakini kuna jinsi ambao unapata utamaduni wa botswana huwa wanatengeneza samaki yao. Na naeza kwambia kwa uhakika, jinsi ambao wanatengeneza ni jinsi ambao mimi mwenyewe kibinafsi hapa Kenya, sijawahi pata kukula. Na naezasema kwa kweli ni chakula kitamu na wanabotswana wanaifurahia sana. Pia kuna jinsi ambao pia wanapika wali wao na naezasema njia tamu ambayo mtu yote ambao anaezafurahia.

Ninaanza vipi mradi mpya wa kazi kwa uhakika wakati kazi inapoanza, mi ni mtu naakikisha kwamba naweza eka mikakati yangu mbele na niweze kujitayarisha ili, nisiweze kupata kuchelewa katika kufanya kazi vizuri. Kabla iyanze kwa mfano tuliporuka mwaka mpya niliakikisha kwamba nimeweka mikakati mbele kwa hivo namaanisha niliweza kuandika nini nachotaka hii mwaka mpya ni vipi naeza kuwa nafanya kazi nitafanya kazi na kina nani katika kazi yangu na panapo kuwa na makosa tutaeza kusuluhisha aje kati ya mimi na wafanyi kazi wengine na kutia mradi kuweka mradi ama mikakati mpya katika kazi ni muhimu kwa sababu kila mtu anapenda maendeleo hautaki kufanya vitu jinsi ulivokuo unafanya mwaka ujao ama mwaka ule mwingine unataka mwaka unapoanza unaweza kuwa unapata kwamba utaona mabadiliko katika kazi yako ndo maana mimi naezasema kwa sana mi ni mtu ambaye napenda kuweka malengo yangu na malengo yangu inahusu jinsi na nitaweza kufanya kazi yangu vizuri ili niweze kupata pesa nyingi.

Suali nauliza je napenda maua na kwa kweli mi ni mtu ambaye napenda maua sana na mifano ya maua ambayo unapata napenda ni kama vile waridi kwa sababu waridi hua ina ishara ya mapenzi kuna waridi nyekundu na waridi nyeupe. Pia mi napenda alizeti kwa kuwa hua inawakilisha furaha na matumaini. Hivo unapotaka kuwa unamatumaini kwa kwamba unangonja kitu ambayo unaishara kwamba itakuwa nzuri. Unapata kwamba alizeti inawakilisha matumaini katika maisha mtu. Pia naezasema kwamba katika ile hali ya maua, kulingana na matumizi kuna aina za maua kama maua ya mapambo ambayo inatumika katika nyumba ya bustani kwa mfano mi ni mtu ambayo napenda kuweka waridi katika nyumba yangu ama lili ama tulip kuna pale kama vile maua ya dawa ambapo unapati inatumika katika tiba asilia kwa mfano kuna aloe vera ambayo wkiwa na ugonjwa kama vile homa unaeza iyeka katika maji yako moto na ukunywe maua ya chakula inatumika kupika au kutengeneza vinywaji naesema pia kuna maua ya manukato kama vile jasmine ama waridi na naezasema kuwa maua ni pambo nzuri pale kwa nyumba ni pambo nzuri pale katika shamba lako na ni kitu ambao mi naipenda.

Swali hili ni swali la maana sana kwa sababu inauliza kama napenda kusoma maoni mtandaoni. Na naeza sema kwa watu wengi lina umuhimu mkubwa kwa njia mbali mbali lakini kwa ngu mimi naeza sema tofauti na matangazo rasmi au taarifa za kampuni maoni ya watumia ambapo unapata na ziona uonyesha uzoefu ukweli iwe ni mzuri au mbaya. Na hii uwa inanisaidia jinsi watu wanavopokea jambo fulani, au mambo fulani kwa bidhaa, huduma, wazo, autukio. Kwangu pia mimi uwa naona maoni kama kuongeza maarifa na upekee wakufikiri. Ninaposoma maoni tofauti, uwa na kutana na hoja, uzoefu na mitazama ambao huenda hukawai kuifikiria. Hii unapata ina nisaidia kukuza fikra pana, kujifunza mambo mapya na hata kubadili mtazamo kuhusu jambo fulani. Kama kwa mfano nilikuwa nafikiria kwa mba kitu ni kibaya lakini nikapata maoni ya watu wengine hii naweza kunibadilishia jinsi na vofikiri. Pia maoni mtandaoni ni kioo cha jamii, inaonyesha mienendo ya kijamii, pia hisia za watu kwa wakati fulani, changamoto anazopitia na hata lugha au msamiati wanayotumia. Mtu anapokuwa na furaha, utaona kwamba maoni yake anayo ya toa, yaani a na furaha, lakini ukiona kwamba wanasikitika, kuna jinsi wanavyo tumia lugha ambao unaona kwamba wanahasira. Na kusoma maoni ni kama kusoma hali ya jamii kwa wakati halisi. Na naeza sema pia watu wengi ambao wanasoma maoni kabla ya kununua bidhaa Kujunga na jukwaa fulani na kujaribu huduma mpya maoni chanya hujenga imani ilhali maoni hasi utoa hata hadhari muhimu na naeza sema kwamba ni vizuri kusoma maoni iliikupe maarifa.

Jee natumia mitandao ya kijamii, hh naam mi mitandao ya kijami na mitandao ya kijamii inaweza kwa kuwa imeza kunisaidia kuwasiliana mh ch na watu kufanya kazi kujulia watu hali ambao wako mbali pia kujiburudisha wakati unapata nina mda huru. Na mitandao ya kijami umeweza kuraisisha mawasiliano kati ya watu wengi na pia kufanya maisha ya binadamu yote damu yote kuwa rahisi. Manufaa ya mitanda ya kijamini kwamba hh ahh Unapata kwamba imefanya kila kitu iwe raisi ili mutu asiweze kupoteza wakati, Kwa mfano, unapokuwa na mtu wako wakifamilia na ishi mbali kuliko upoteze mda kuenda hadi kusafiri pahali halipo hhh na unajua huna wakati mwingi, unaweza kumpigia simu na pia anaweza kukujibu na muweze kuzugumza mjue eeh jinsi anayvo endelea. Mh na mi na shukuru teknolojia kwa sababu teknolojia imeweza kuturaisishia maisha sana na ikawa raisi.

Swali linauliza sera gani ya kampuni ni muhimu. Naeza sema sera kampuni ni muhimu sana. Muhimu watu unaonekana katika nyanja nyingi za uendeshaji au washirika. Na kwanza sera huweka muongozo wa kazi jinsi mambo yanavyo paswa kufanywa. Wakazi wafanyi kazi katika kampuni yote ama shirika lolote. Wana pukua na sera zilizo andikwa. Huelewa matarajio ya kampuni, majukumu yao na mipaka na tabia wa uongozi. Na sera ambao naeza sema kwamba ni muhimu kwangu ni sera ya pale inaoshikilia pesa. Kwa sababu unapopata sera inaoshikilia pesa ina maanisha kwamba sera hii inaeza kutimiza majukumu mingi pale kazini kama kulipa wafanyi kazi, kununua vitu mpya vya kampuni, ili kampuni ieze kuendelea. Na sera husaidia katika kufanya maamuzi, viongozi na wasimamizi wanapo kumbana na hali ngumu, wanaweza kupata msingi wa kufanya maamuzi ya haki na dhabiti bila kuongozwa na hisia binafsi. Sera huimarisha nidhamu za utendaji, zinapo wekwa kwa kufuata ipasavyo, unapata kwamba inasaidia kujenga utamaduni na uwajibikaji, uadilifu na ufanisi. Wafanyi kazi hujua madhara ya kukiuka sera na faida za kuzingatia Kwa hivo, siezi sema eti kuna sera ambayo ni kubwa kushinda nyingine lakini sera tofauti zinacheza kazi zao katika kampuni.

Swali la uliza, je napenda upepo au AC? Naeza kuambia kwangu mimi napenda upepo. Na kwa mtazamo wa maelezo upepo wa asili na AC vina mvuto tofauti na kumpendelea kimoja kunategemia hali na mazingira ama mahitaji ya mtu. Kwangu mimi napenda upepo wa asili kwa sabu una mvuto wa kipekee kwa sababu unahusiana moja kwa moja na mazingira ya kawaida. Unapovuma huwa inaleta hisia uhuru, uhai na utilivu upepo hubeba harufu ya mazingira Pia inasauti za nje na hisia ya kuunganishwa na asili. Watu wengi hupenda upepo kwa sababu hauchoki Hauleti kelele za mashine na mara nyingi huambatana na mandhari ya kupendeza kama miti, inayoyumba na mawingu inayopita Pia upepo hauna gharama na ni rafiki kwa mazingira. Kwa ujumla ningesema, upepo unapendeza zaidi kwa utulivu wa kihisia na mawasiliana wa asili Ilhali kwangu mimi AC inapendelewa kwa faraja ya kimazingira na uthibiti kwa wa joto Hasaa katika hali ngumu, chaguo bora hutegemea mazingira siku ya kawaida yenye hali nzuri. Ndo maana naezasema kwangu mimi nahafadhalisha upepo kushinda ule wa AC.

Je napenda chakula cha haraka kwa maoni yangu, mi si mtu ambaye napenda chakula cha haraka kwa sababu chakula cha haraka huwa kwangu mimi naona kwanza kina mafuta nyingi na pia si kitamu vile kwa sababu huwa tu imetolewa katika mafuta na ikatolewa. Lakini mi napenda chakula ambao unaweza kupikwa kwa utaratibu wake, kikaiva, pia kikaweza kuiva na kukuliwa. Na mara mingi unapata chakula cha haraka huwa inafanya mtu wa aongeze kilo nyingi, lakini chakula ambacho umekipika na ukachunga mafuta ambayo inaitumia huwa ina afya zaidi kushinda chakula ambacho kimepikwa haraka.

Nafanya nini kueka afya yangu nzuri, naeza sema kwamba mimi ni mtu ambaye huwa nachunga afya yangu sana. Na mini mtu ambaye huwa sipendi magonjwa haswa, kwanza magonjwa ambaye huwa unapata kibinafsi ungeweza kuyazuia. Na kwa hivo, mi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba, nala chakula nzuri, na chakula changu huwa sieki mafuta nyingi. Pili, kwa mara nyingi unapata tu chakula yangu ambayo nakula ni chakula ya kuchemsha kama viazi vya kuchemsha, mchele wa kuchemsha bila kutia mafuta Ugali, ugali umepikwa tu na maji, huwa mtu haeiki mafuta pia nala, mi ni mtu ambaye pia napenda matunda sana Kwa sababu matunda na mboga, huwa ina manufaa katika mwili ya binadamu.Unapata kwamba katika mwili ya binadamu huwa inakuongezea damu nyingi ili uweze ku kuwa mtu wa afya Pia naeza sema, mi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi, huwa nafanya mazoezi mara tano kwa wiki, ili iweze kunifanya kwanza niwe mchangamfu na niwe na nguvu zaidi. Na ni vizuri mtu kulinda afya yake kwa sababu afya ni kitu nzuri, unapokuwa unapata wewe ni mgonjwa kwa mara nyingi, itakuletea shida katika mwili wako. Na unapoendelea kuzeeka utakuwa una unashinda ukienda hospitalini ili upewe matibabu na matibabu si bei rahisi ni bei ghali. Kwa hivo ni vizuri kuchunga afya yako kwa sana.

Swali linauliza je napenda michezo ya video na kwa hakika napenda michezo ya video. Michezo hunipa burudani na inanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Ninapocheza nahisi ni kama naingia katika ulimwengu mwingine ambako nawazo mawazo ya kawahida hupungua na umakini wangu ujikita kwenye michezo enyewe. Pia napenda michezo ya video kwa sababu hunipa changamoto wa kiakili ili niweze kufikiria haraka kupanga mikakati na kutatua matatizo. Jambo linalonifanya nijisikie nikiendelea kujifunza hata ni ninapoburudika. Pia michezo mingine hunisaidia kuboresha uvumilivu na subira. Hasa inapohitaji kurudia jaribio hadi nifanikishe. Vile vile pia unapata kama mchezo ya video ni njia nzuri ya kujumuika na wengine. Kucheza na marafiki au watu mtandaoni hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii fulani. Na hii huongeza furaha na kufanya uzoefu wa mchezo uwe wakuvutia zaidi. Hata hivyo, ninajua pia kuweka mipaka, nacheza kwa kiasi nahakikisha haichukui nafasi ya majukumu muhimu kwa kazi, masomu au mda wakupumzika. Kwangu, michezo ya video ni burudani na njia kujiondoa kwenye misongo na mawazo si kitu cha utapata kwamba inatawala wakati wangu.

Swali linauliza napenda nini kuhusu shirika langu naeza anza kwa kusema kwamba shirika ni kundi la watu lililoandaliwa kwa utaratibu maalum ili kufika lengo fulani pamoja. Watu wanaounda shirika hushirikiana kwa kufuata sheria, taratibu na mgawanyo wa majukumu uliowekwa. Pia, shirika huwa na malengo maalum Lengo hilo linaweza kuwa la kibiashara, kupata faida, kijamii, kusaidiana katika jamii, kilimo, kidini au kisiasa na shirika linamuundo wa uongozi na majukumu na katika shirika langu kitu ninalopendea huwa ina viongozi, wasimamizi, wanachama au wafanyi kazi Kila moja akiwa na jukumu lake Mgawanyo huu husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi na kuepusha mkanganyiko Pia, shirika lina kanuni na utaratibu, kanuni hizi huongoza mwenendo wa wanachama namna maamuzi yanavyofanywa na jinsi shughuli zinavyotekelezwa. Hii ndiyo sababu mashirika mengi huwa na sera na miongozi iliyoandikwa. Na napenda shirika langu kwa sababu watu wanaweza kushikana kwa umoja kufanya kazi kwa bidii na kusaidiana.

Mandhari gani nzuri umewayi kuona? Mandhari nzuri ambayo nimiwayi kuona ni mandhari ya pale pwani. Nilipoenda pale bahari ni bahari ni yani ni mandhari nzuri na unaweza kufraia kugelea pale katika maji yuko sabu pia maji ambayo imetuko kwa bahari ya nachumbi na chumvi hua inaweza kuponya ngozi ya mtu yoyote. Na pia mandhari nzuri ya mbopia ni mewai kuona ni yale ya nilenda katika shamba ambalo ilikuwa na mauwa la waridi na waridi ilikuwa za nyeupe na nyekuundu na ilikuwa shamba nzuri ya kupendeza.

Mimi ni mtu mbae napenda tunda na ilinauliza tunda lako lakupendezo na ilipi na kwa kuwe napenda matunda. Na matunda mbae unapenda nindizi, papai, parachichi na nanasi. Napenda matunda hizi kwa sababu nitamu. Pia mtu ukeza tuka kutengeneza juisi, pia kama vile na maembe, unizatengeneza juisi ya maembe na ndizi na kwa kika nitamu sana. Napenda tunda hili matunda haya kusababu imeleta manufa mingi katika muli yangu, mefanya ngozi yangu iwe mzuri, imenyongezea damu na kwa hakika ni matunda ambayo piyata unapoenda pale sokone sibei gali. Unezaeipata kuinunua katika bei rahisi na mtu anapo kuwa mama anapo anza kujifunza kukula ukianza kumpea ama tunda kama vile ndizi ama parachichi huwa inamusadia katika ukwaji wake ama katika tumbo lake.

Napenda kufanya kazi pekee yangu au na wengine. Kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi pekee yangu. Lakini, inaponihitaji kwamba nifanye kazi pamoja na shirika nyingine. Unapata kwamba mimi ni mtu pia huwa sina shida kufanya kazi na wengine. Umuhimu wa kufanya kazi pekee yako ni kwamba. Unapokuwa jatika competitioni na umejitolea wewe kibinafsi kufanya kazi vizuri. Utaona kwamba kuna mazao bora. Pia jambo lingine ni kwamba pali katika hali ya kufanya kazi na wengine pia itakusaidia ili uweze kujifunza kutokana na watu wengine na pia unaweza kujikosoa na mambo ambayo hukua unajua unaweza kufunza pia wewe mwenye kibinafsi unaweza kufunzana. Kushikana na watu wengine ni kitu nzuri kwa sababu unapata manufaa meng mtamaliza kazi haraka saa zingine unapofanya kazi pekee yako unaeza kuchukua wakati mwingi we kumaliza Lakini naeza sema inalingana ni wakati gani na tunafanya nini.

Swali linauliza, nafanya nini maranyingi weekend? Maranyingi weekendi utapata kwa mbani mini mtu ambaye napenda labda inalingana pia nina nguvu ama sinanguvu. Napopata kama sinanguvu, mini mtu ambaye napenda kukaa nyumbani pangu, niweze ya kufanya usafi, napomaliza usafi, nijipike chakula, alafu niende katika pale mtandao ni kama Netflix, nitafute kipindu ambacho nataka kutazama. Pili, kama ni na hamu ya kutoka nje unapata kwamba, mini mtu ambaye nitatoka pale nje, niweze kutembea katika mandhari tofauti, pia niweze kuwasalimia wazazi wangu, ama niende nishinde na familia angu tutembe, tupike, tujumike pamoja kaa familia. Wakati mungine pia unapata kwamba napenda kuogelea napenda kuenda kuona wanyama napenda pia kuenda kujaribu uchakula mpya ambapo sijawai kula ya ni mini mtu ambaye ama nezaenda klabu pamoja na marafiki zangu tupige dance usikunzima na tuwe na wakati muema hizo ndovito mbao unapata kwamba mimi inapenda kufanya.

Swali lauliza napenda kutembelea mji gani duniani naeza sema mimi ni mtu ambaye naaza taka kutembelea mji wa South Africa. Kwa sababu unapata pale South Africa utamaduni ni mzuri. Pia katika pale South Africa unapata kwamba kuna mandhari mzuri, watalii wanapenda kuenda uko, na pia nataka kuenda kuona ziwa lao, pia mlima wa Cape Town. Na pia unapata kwamba katika South Africa yaani kuna mengi ya kusoma kujua historia, utamaduni, chakula ambayo wanakula naesa sema kwamba hiyo ni kitu ambayo natamani kwa sana.

Je na penda kutembea msitu ni naeza kuambia kwa kweli mini mtu ambaye naogopa misitu. Kwa sababu unapata pale msitu. Kuna msitu ambao zina historia ambazo zinatisha sana. Pili, upata wanyama kama vile nyoka kubwa na naeza ogopa kupata na nyoka ambao inaezani umiza na initie ugonjwa. Pia katika msitu kwanza ukipata kama ni msitu mkubwa huwa inahofia sana lakini tunapokuwa wengi kama rafiki wengi sina hofu kutembea katika msitu sababu najua tuko wengi.

Mwezi gani wa mwaka ambao unaupenda zaidi ni mwezi wa novemba na mwezi wa disemba. Unapata kwamba mwezi huu unanifurahisha kwa sababu kwa wakati mwingi huwa na napata kuwa katika likizo la kazi. Inamaanisha kwamba ninapopata likizo. Mimi kibinafsi naweza kupumzika naweza fanya shughuli zangu kama vile naweza tembelea wazazi wangu, naweza tembele marafiki zangu, unaweza kuamua kusafiri kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kusafiri kwa sana napenda kutembea katika pahali tofauti na kutengeneza pesa pia nakuambia katika pale wakati wa napokuwa katika likizo unapata kwamba tunaweza kutana kama familia tuweze kupika, tuweze kupiga gumzo tunaweza kutembea katika maeneo tofauti kwenda kuangalia babu zetu, mabibi zetu, mashemeji inakuwanga wakati mzuri sababu kuna kupumzika kwingi sana.

Napenda kujifunza mambo mapya vipi? Kwanza mi ni mtu ambaye napenda kujifunza mambo mapya Kwa sababu unapokuwa na ujuzi, ujuzi unapata inakusaidia wakati wowote au mahali popote jinsi mi navyopenda kujifunza mambo mapya naeza kuambia, mi ni mtu ambaye napenda kuenda katika pale youtube, kutazama video, jinsi watu wanapofanya kazi Pia napata kwamba napo jitafutia marafiki wazuri ambao wanajua vitu vingi kunishinda naweza kujifunza mambo kupitia kwao. Na kupata hivo napata kwamba YouTube mtandao umeleta manufaa mwingi kwa sababu imeweza kutupea akili ya kufanya vitu na kuweza kujisaidia katika maisha. Unapojifunza jambo mpya unaweza pata kazi kupitia hayo Unaweza kunufaisha maisha yako ili uweze kuwa mtu bora zaidi katika jamii.

Hali ya leo naezasema kwamba anga ni safi, ahh panajua, najua limewaka lakini si jua ambalo unapata kwamba inachoma sana. Ahh Najisikia aje kuhusu joto baridi, inalingana kuna wakati ya ambapo unapenda joto, kuna wakati ambapo napenda baridi. Wakati ambapo napenda joto ni wakati ambapo unapata kwamba mi ni mtu nataka kuenda kuogelea pale nje ili niweze kujiburudisha na kufurahia. Pia naezasema joto pia kwa mara mingi unapata kwamba ni hali ya anga ambayo uneza toka inje uneza otaj ua ili pia ng usisikie baridi mhh eh Lakini pia wakati wa baridi unapata kwamba ni wakati mzuri kwa sababu uneza kutulia ndani ya nyumba naweza kuburudika. Hhh ahh Leo nimevaa dera na sababu kuna joto sababu kunapokua na joto navaa dera. Je unapenda aina hali ya hewa ahh Siezi sema ati si ipendi ama naipenda Lakini sina shida nayo kwa sababu hh m Unapata siku kama ya leo niko tu kwa nyumba ni metulia unataka kufanya nini kati ya hali ya hewa hii nikotu katika kwa nyumba nafanya kazi yangu pole pole mdogo mdogo.

Je napenda kuvaa kofia? Nam mi ni mtu ambaye napenda kuvaa kofia. Haswa panapokuwa na joto jingi ama hali ya hewa lina joto jingi, mi ni mtu ambaye napenda kuvaa kofia. Kwa sababu unapotoka nje kutembea ama kufanya shughuli zangu za siku, navaa kofia ili iweze kunikinga katika jua kali. Pia unapata kofia inaweza kunisaidia mimi kibinafsi ili ngozi yangu isiweze kuchomeka ama kupatana na shida ya. Ngozi. Na wakati ambapo pia natembea ama napanda mlima, mi ni mtu ambaye napenda kuvaa kofia sana. Na katika chumba changu, cha kulala, nina kofia nyingi, nina kofia kama ishirini, na zote nimenunua tangu niwe katika shule ya upili hadi wakati huu. Na ni vya aina ya rangi nyingi, kuna rangi nyekundu, rangi nyeusi, rangi nyeupe, rangi ya kijani. Na si bei ghali, nilinua katika soko, na katika soko unapata bei yake ni nafuu.

Je naweza kushi siku moja bila teknolojia. Kwa kweli nawezaishi siku moja bila teknolojia. Kwa sababu wakati nilipo zaliwa mnamo wa mwaka huko elfu mbili. Hapa kuwa na teknolojia ama haikuwa vile saahizi ipo. Na nakumbuka kwamba wakati huo maisha ilikuwa bado vizuri. Tuliweza kukaa pamoja kama familia. Tuliweza kucheza, kupika. Na haikuwa kitu ambacho naweza kinaweza kutusumbua. Siku moja bila teknolojia nawezafanya mambo mengi. Naweza watembelea wazazi wangu Naweza kaa kwangu nifanye kazi ya nyumba Naweza tembelea majirani wangu Naweza fanya mazoezi Yani kwangu mimi sija athirika sana teknolojia hadi unafikapo wakati ambapo niinapokosa Najihisi siko vizuri na kwa kweli nawezaishi bila teknolojia na naweza wasihi watu mtu yoyote kwamba ni vizuri ujifunze kuishi bila teknolojia kwa sababu unapojifunza kuishibila teknolojia utaweza kufanya mambo mengi utapata watu ambao wamezoea teknolojia sana wanagundua kwamba inawapotezea wakati na hawawezi fanya vitu mingi vya manufaa.

Niambie kuhusu mahali ninapoishi. Naweza kushiriki katika aina. Unaweza kushiriki ni aina gani ya nyumba unamoishi. Naimba naishi katika nyumba. Ambayo ni ina chumbani mbili pakulala. Mazingira yangu ya eneo ni nzuri kwa sababu unapata kwamba. Nilipokuwa pahali ninapoishi. Pana duka, pana hospitali, pana vitu vingi. Nilihamia huku miaka tano iliyoita. Na naeza kuambia tangu nihamie huku. Sijawaitaka kutoka kwa sababu mazingira yake. Ni nzuri sana. Alafu. Ningependa kueleza nini unachopenda kuhusu eneo lako. Kitu napenda kusu eneo langu ni kwamba kuna usalama. Watu wanajua kuishi pamoja. Alafu pia naeza sema kwamba. Pana watu wana umoja. Unahisi salama na raha mahali unapoishi naam nahisi raha kwa sababu tangu nihamie huku sijawai fikiria kutoka.

Swali linauliza je, mimi ni mtu wa kuchelewa au kuwahi? Nieza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kuwahi. Lakini sitadanganya niseme kwamba sijawahi kuchelewa. Kuna wakati ambapo unapata kwamba nilichelewa. Kwa sababu labda niliamka kwa kuchelewa. Na wakati nilipoanza kujitayarisha, sikuweza kufika pahali ambapo nilikuwa nafaa kuenda mapema. Lakini kwa mara nyingi mimi napenda kuwahi kwa sababu unapofika eneo fulani mapema. Huwa watu wana sifa nzuri kukuhusu kwa sababu wanajua wewe ni mtu ambaye unapenda kuheshimu wakati na pia unaeza tegemewa na watu katika jambo lolote. Na kwa kweli mimi ni mtu ambaye napenda kufika sehemu yote mapema ili niweze kumaliza shughuli yangu ili niweze kumalizana na siku yangu na nifanye vitu vingine. Kwa hivo mimi ni mtu ambaye napenda kufika pahali popote mapema iwezekanavyo.

Swali linauliza nawakaribisha wafanyikazi wapya vipi. Kuwakaribisha wafanyikazi wapya, ni napata kwamba ni hatua muhimu sana katika shirika lolote. Kwa sababu hiyo, unapata wanaweka msingi wa mahusiano, mazuri, utendaji bora na uaminifu. Njia ninayo wakaribisha ingekua ya heshima, mpangilio na moyo wa kujali. Kwanza nawakaribisha kwa maneno ya ukarimu na heshima ili waweze kutabasamu na pia salamu nzuri ya maneno yanayomfanya ajisikie kuthamaniwa. Kwa mfano ningemwambia kuwa tunafurahi kujiunga kwake kwa timu na kwamba mchango wake utakua muhimu katika timu. Pili ningemtambulisha mfanyikazi kwa wengine na mazingira ya kazi kumjua timu na mazingira humpunguzia hofu na kumsaidia kuzoea haraka. Pia ningemzungusha ofisi au eneo la kazi kumwonesha sehemu muhimu kwa ofisi. Pia sehemu ya mapumziko na kumtambulisha kwa wasimamizi na wenzaki. Tatu ningempa maelezo ya msingi kuhusu shirika. Hapa ningeeleza historia fupi ya shirika, malengo yake, maadili, sera na matarajio ya kazi. Pia ningempa msaada wa mwongozo wa awali ili mtu kumsaidia awe na mtu wa kumwelezea kuuliza maswali au kumsaidia kujifunza kwa vitendo. Kwa ujumla, ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kujenga mazingira ya heshima, msaada na uwazi ili wajiskie sehemu ya shirika tangu siku ya kwanza na wawezi kufanya kazi kwa ufanisi wa moyo na pia ule wa kujituma.

Ninapo taka kustarehe, unapata kwa mara nyingi huwa, mini mtu ambaye napenda kukaa kwa nyumba, ili niweze kupumzika na kuliwaza mafikira zangu. Pili, mini mtu ambaye na furahia kuwenda kama vile kuogelea kusabu maji inanipa utulivu wa akili na utulivu wa roho. Pia ni napoteka kustarehe na kikisha kwamba naezapika chakula kizuri sababu mimi chakula kizuri ni furaha, yani kitu ambayo inaniguza moyo. Alafu pia naezasema kwamba, ni napoteka kustarehe kitu ambacho nafanya kuhakika, ni naezasema kwamba mini mtu ambayo inapenda kupika chakula nzuri, kutembelea wazazi wangu ama pia kutembelea katika maineo mbali mbali ambayo kama vile kuona wanyama kuona kusaidia watoto umayatima ili niweze kuafurahisha wote wanapofurahi pia ninjiangu ya kustarehe.

Suali inauliza najikinga vipi na jua kali kwa hakika mimi si mtu ambaye napenda kutembea nje wakati panapokuwa na juwa kali kusababu jua kali kwangu ina madhara mengi kama vile. Kunapokuwa na juwa kali unapata kwamba sikuwa mimi si mtu ambaye napenda kupigwa na juwa kwasabu kitu utapata kitani wanga. Pili panapo kuwa na juwa kali huwa ngozi yangu huwa inachomeka sana Kwa hivyo inamanisha mi ni mtu ambaye naeza kujikinga katika juwa kali kupitia kukaa kwa nyumba panapo kuwa na juwa kali mi ni mtu ambaye napenda kukaa kwa nyumba ili jua lisinichome Pili ama nikitoka njie unapata haswa napenda kuvaa kofia kofia huwa inakinga mtu kupitia juwa kali Tatu naizasema kwamba, panapo kuwa na juakali, mi ni mtu ambaye haswa utapata kwamba naweza kuvalia kofia ili jua isinipige ama nijipake mafuta mengi ili ngozi yangu isikauke. Na pia napo kuwa katika jua kali na kikisha ama naizatumia piki piki ili nisitembe sana jua linigonge na pia nakisha nikona maji ili nisikauke.

Je nimewahi kujifunza kupiga gitaa naam kwa kweli mimi ni mtu ambaye nimeweza kujifunza kupiga gita Nilipokuwa katika darasa la saba mwalimu wangu wa mziki aliweza kunifunza kupiga gitaa Lakini naeza kuambia haikuwa somo rahisi kwa vile somo hilo lilikuwa ngumu sana na unapata kwa kweli niliweza kuchukua muda kama mwezi sita ili niweze kushika na hadi wa leo unapata naeza kupiga gita kutumia mziki tofauti na pia nimeweza kufunza watu wengine na pia nimetengeneza pesa katika jinsi ya kupiga gitaa kwa sababu nimepofunza watu wengine wameweza kuniliba.

Swali linauliza nashugulikia kazi ya dharura vipi, naeza anza kwa kusema kwamba kazi ya dharura kwangu kwanza ni muhimu kwa sababu unapata kama ni kazi muhimu huwa nahakikisha kwamba sichukui muda mwingi ya ama nipoteze muda mwingi. Pia unapata kwamba panapo kuwa na kazi ya dharura, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba naweza kufanya kazi, mapema ili niweze kumaliza. Ninapomaliza unapata kwamba siwezi kusumbuka ili niweze kufanya kazi zingine.

Napendelea kuwasiliana vipi na watu? Naeza anza kwa kusema, jinsi ya kuwasiliana na watu huwa inalingana kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine. Naposema hivi namaanisha kwamba, kuna watu ambao unapata wanapenda kutumia simu, kupigiwa, kuna watu ambao wanapenda kuandikiwa meseji, kuna watu pia wanapenda kukutana muonane uso kwa uso na kwangu mi naezasema kuna marafiki ambao wanafurahia tunapoongea katika simu katika kupitia simu na hivyo tunapongea kupitia simu huwa wanafurahiya. Pili naezasema kuna wale ambao katika kuongea huwa lazima niwandikie meseji ili wajibu na kuna wale ambao wanapendelea tupange mkutano tukutane labda tutembea pahali na tuweze kuzungumza. Kwa hivo ni vizuri uweze kujua rafiki yako ni wa aina gani, anapenda nini na njia yake ya kuwasiliana ni gani. Ili usije ukapata labda unapenda kupigia mtu simu na yeye hapendi kupigiwa simu.

Swali nauliza napenda kuenda madukani lini. Mi ni mtu ambaye napenda kuenda kwatika duka wakati wa asubui mapema sana ama pia juni wakati jua inapotua. Na napenda wakati huu haswa kwa sababu unapata huu ni wakati ambao nimemaliza kazi zangu ama ndo naanza kuenda kazi yangu napoenda pale madukani huwa sitapatana na watu wengi katika pale kwa duka. Kwa sababu kwa kweli unapoenda katika duka lako na unapoenda asubui Unapata kwamba watu si wengi hautapanga foleni na pia ukienda majioni zaidi Pia unapata hautapanga foleni Kwa hivyo mi ni mtu ambaye pia asubui napenda kwa sababu jua halijawaka sana na pia jioni jua halijawaka sana Lani limetua.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Kwangu mimi, mchana sana ama pia jua linapotua pale jioni ya siku. Kwa sababu, kwa mfano, nikisema kwamba leo nalala mapema, ili niweze kupumzika mapema, ndio niweze kumaliza kazi yangu. Inamaanisha kwamba, napopumzika mapema, nitaweza kuamka mapema na nifanye kazi mapema. Na ninapo kama nimepata usingizi wa kutosha unapata kwamba, pia asubuhi ile mapema watu wengi hawajakuwa wameamka. Pana kuanga na watoto bado wamelala, hapana kelele, hiyo ndio wakati mzuri ya mi kufanya kazi. Kwa sababu, hapo mchana, wakati jua linapowaka, unapata kwamba kuna joto jingi, huwa siwezi kufanya kazi nyingi. Pia pale usiku, pia kabisa unapata kwamba ni wakati ambapo kila mtu ameingia nyumbani pake, hapana kelele, watu wametulia, mazingira yaani yametulia, kuna unyamavu, hapo pia ndio unapata kwamba naweza fanya kazi vizuri. Mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi vizuri katika mazingira ambayo yametulia, hayana kelele.

Swali linauliza niambia kuhusu utaratibu wangu wa jioni. Kwanza mimi jioni mtu ambae napenda kufanya kuhakikisha kwamba nimetayarisha chakula changu cha jioni cha kukula ili niweze kupata chakula changu cha mwisho cha siku. Pili naweza kueleza kwamba wakati napoanza kupumzika ni wakati ikifika wa mnamo hapo sa tatu sababu nimeshaoga, nimeshakula na nimeshaosha vimbo vyangu vya usiku. Kwa sababu mi nimtu ambaye sipendi kuwacha nyumba ikiwa chafu. Katikati ya wiki unapata kwamba mi si mtu ambaye napenda kuenda kwa sherehe kwa sababu unapata siku inayofuata lazima nifanyi kazi. Lakini kwahakika najua wakati ambapo unapata nafanya sherehe za jioni ni kama pale wikendi. Ungependa kueleza nini jinsi unavyojianda kulala. Wakati napoenda kulala na hakikisha kwamba nimifunga mlango wangu na nahakikisha kwamba nimifunga mlango na chapii juu na chini kisha nakuwaga nisha oga nikavaa nguo zangu za kulala naomba kisha nalala unahisi furaha gani wakati jioni wakati wa jioni huwa nahisi furaha kwa sababu ni wakati wangu wa kupumzika na ni wakati wangu yani wa kuwa tu pekeyangu kwa nyuma bila kelele nawezatazama runinga na vipindi ambavyo napenda kufuatilia.

Mchezaji gani wa michezo ninayempenda? Mchezaji ambaye nampenda kwa kweli ni Pogba na pia napenda Messi na Ronaldo. Kwangu mimi hao ni wachezaji ambao wanajua nini wanapofanya wakienda pale uwanjani. Kwa mfano, wanapoenda kucheza, wanajua jinsi ya kuchenga mpira, wanajua jinsi ya kueka bao Pia ukiangalia katika dunia mtu kama messi, messi ana mashabiki wengi sana na nawapenda kwa sababu pia ni watu ambao ukiona wamesaidia watu wengi katika michango ni watu ambao wana roho safi na watu ambao wanapenda kushabikia pamoja na mashabiki wao.

Mafanikio gani nimeyapata kazi ninaweza sema kwamba. Kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kazi ninayofanya kwa sababu unapata kwamba nafanya kazi yangu kwa wakati wangu huwa hakuna kelele huwa sina sipatani na ugomvi na watu. Pia naweza sema kwamba katika pale kwa kufanya kazi naweza sema kwamba nimeweza kupandishwa cheo na nimepandishwa cheo kwa sababu nimeweza kufanya kazi mzuri, nimeweza kufanya kampuni ipate pesa nyingi na kwa hiyo kwangu ni mafanikio makubwa kwa sababu naweza kujisaidia katika maisha yangu. Pia mafanikio ingini ninaweza sema kwamba niliweza kupewa medali kwa kukua mfanyakazi bora wa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Nimeweza kuwasaidia watu wengi kujifunza kuhusu mambo ya teknolojia. Haswa wale wazee kwa sababu mimi ni mtu wambaye ni genzi na katika ununa komba wa genzi wanaelewa sana kuhusu mambo ya teknolojia. Kwa hivyo pale ofisini nimeweza kusaidia watu wengi kujua kutumia teknolojia ili iweze kuboresha kazi yao pale ofisini.

Swali ni napenda chai au kahawa? Kwangu mimi napenda kahawa. Kwanza kwa sababu hiyo, kununua pakiti ya kahawa ni bei nafuu, Pili unapata kwamba unapokunyua kahawa, huwa inakufanya uweze kukaa masaa mingi ili uweze kufanya kazi. Na pia unapata kahawa sii nzito katika tumbo la binadamu, lakini chai unapata kama wewe ni mtu ambaye unataka kupunguza kilo, ukinywa chai itafanya uongeze kilo nyingi. Na kahawa kwangu mimi hua nainywa asubuhi, nainywa jioni, na ni bei nafuu katika pale dukani, hata unapoenda pale hotelini, unapata kwamba kahawa ni ya bei nafuu. Lakini pia naeza ambia si vizuri mtu mdogo anywe kahawa, mtu mdogo ni vizuri anywe chai kwa sababu ina maziwa ambayo itamjenga katika mifupa yake ya mwili na pia awe mkubwa. Watoto wadogo si, hawaruhusiwi yaani kunywa kahawa. Na pia mimi unapata kwa mara nyingi nanywa kahawa na mkate, kahawa na andazi.

Napiga picha mara ngapi? Kwanza naeza anza kwa kusema mimi ni mtu ambaye napenda picha sana kwa sababu picha huwa zinaelezea historia ama hadithi fulani ya mtu. Nasiezi sema kwamba niko na nambari fulani ya naeza sema kwamba labda ni mara kumi, mara moja, mara nne lakini kwa hakika, mi ni mtu ambaye napenda kupiga picha sana na Napenda kupiga picha nikitoka nje, napenda kupiga picha ya pahali nipo kama mfano kama niko hotelini, kama nimetembea naona milima, napoona wanyama. Kwa sababu unapata miaka kumi zijazo utakaa chini na uangalie nyuma useme kwamba uliweza kutumia muda wako vizuri. Na pia au watoto wa watoto wako wanaeza kuja pia kuelezea hadithi kusema kwamba pahali hapa na hapa mzazi wangu alienda na pia kupiga picha ni kitu mzuri sababu ata unapokaa chini wewe kivyako unakumbuka mandhari ambapo ulieza kutembelea.

Chakula gani ninachokipenda zaidi, mimi mtu ambaye napenda managu, managu ni chakula cha hapa mboga Kenya. Pia mini mtu ambaye napenda kula wali, na pia napenda kula nyama ya ng'ombe. Hizo ni chakula ambazo napenda, na tangu nianze kukula nilipokuwa msumchanga, ni chakula ambayo nilikuwa nafurahia kwa sana. Kwa sababu ni chakula kitamu, chakula ambayo ni rahisi kupika, na hauchukui muda mwingi kupika. Kwangu mimi managu ni chakula ambayo imeweza kuniongezea damu katika mwili wangu. Pili naweza sema kwamba managu ni mboga ambayo inakutengeneza ngozi yako ili iwe nyororo vizuri. Kwa nyama mimi mtu ambaye napenda nyama ya ng'ombe kwa sababu nyama ya ng'ombe Naeza sema kwamba ni rahisi kupika na kuutengeneza na ni laini hivo namaanisha kwamba huwa hahitaji kazi nyingi katika pale jikoni unapotaka kupika we tu ukichemsha alafu pia ukikarange ya mwisho ni kuwa mimi mtu ambaye napenda pia wali, wali ni chakulantamu sana na pia haitaji kazi mingi pia kujua kujifunza. Na kama hujui kujifunza kupika enda pale youtube utaiza kujua.

Swali linauliza najihisi vipi kuhusu wasilisho na naeza sema kwamba kwangu mimi nahisi kwamba wasilisho wangu ni zuri na enye mwelekeo vizuri na pia najua kujieleza kibinafsi. Na huwa najiandaa vizuri nikaeleza hoja kwa mpangilio unaoleweka na najitahidi kuwashirikisha wasikilizaji. Ingawa saa zingine unapata kwamba kuna sehemu chache nahisi kwamba ningeweza kueleza kwa kina zaidi au kujiamini zaidi kwa ujumla. Nilitazama lengo la kuwasilisha ujumbe wangu kwa uzazi, kwa wazi na pia uzoefu huu umenipa motisha ya kuendelesha kuboresha wasilishaji wangu. Hasa katikati matumizi ya vielelezo, sauti na muda. Na mi ni mtu ambaye kwamba napo ya ongea nahakikisha kwamba sauti yangu inaweza kusikika kwa kila mtu.

Mwandishi mgani wa kitabu ninaye mpenda naezasema kwamba kuna waandishi hapa Kenya aambao nawapenda kwa sababu unapata wanajua kuandika vitabu, wanajua kuelezea hadithi, wanajua kuelezea historia. Na mmoja ambaye nampenda ni nampenda Ngugi wa Thiongo, nampenda Ken Walibora kwa sababu unapata hata wanapo elezea hadithi, wanapo andika kitabu, wanajua kusimulia ili unayesoma, unaeza kuielewa katika kinaga kinaga ubaga. Na kwangu mi naeza kuambia, maandishi yao ni mazuri.

Swali ni je, napenda kulima bustani na mimi napenda kulima bustani kwa sababu katika ile hali ya kulima, unaweza kupalilia chakula, unaweza kuvuna na kupata mazao bora. Pili, napenda kulima bustani kwa sababu kulima ina nisaidia mimi kibinafsi kwa sababu najua kujifanyia kazi na kushinda kuliko kutafuta mtu ili aweze kukulimia na umlipe pesa hapo itabidi ukuwe ume, unapo jilimia unaweza kuweka pesa kuhifadhi pesa. Tatu nawezasema katika ile hali ya kulima bustani ninapenda kwa sababu mimi mwenyewe nimeweza kujitafutia biashara kwa sababu nimepanda vitu kama vile maua, kama waridi, nimepanda mimea kama vile mboga, kama vile nawezasema mahindi, maharagwe, chai na mihogo na hivyo vimeweza kutumika hapa nyumbani kama chakula chetu, cha kukula kila siku.

Swali linauliza nafanya nini kuwatia moyo wenzangu? Jinsi ambavyo naweza kutia moyo wenzangu ni kuhakikisha makusudi na kuzingatia mahitaji yao kama watu binafsi na kama timu kwa ujumla kwanza nasikiliza kwa makini wanapozungumza hii ni kuonyesha kuwa nasikiliza mawazo, changamoto na maoni yao huwafanya wajisikie ni kama wanaheshimiwa na wanathaminiwa Pili mimi hutoa maneno ya kuwatia moyo na pongezi pale wanapostahili Nikiona kwamba mtu amefanya vizuri au amejaribu kwa bidii hata kama matokeo hayakuwi kamili Mimi humpongeza waziwazi ili aweze kuhisi kwamba amefanya vizuri Hii nafanya kwamba wajue kuwa juhudi zao zinaonekana na zinathaminiwa Pia naeza sema najitahidi kuwa mfano bora nafanya kazi kwa bidii Pia ninatizima natimiza majukumu yangu kwa wakati na ninaonyesha mtazamo chanya hata katika hali ikiwa ngumu. Wenzangu wanapoona niko tayari kujitolea na kutokata tama nao huwa wanajihamasisha kufanya vivyo hivyo. Na pia naeza sema kwamba nahimiza umoja na ushirikiano nawaimiza wenzangu kufanya kazi kwa timu, kuheshimiana na kusaidiana badala kushindana kupita kiasi. Kwa kufanya hivyo, huwa najenga mazingira mazuri na kazi ambapo kila mtu anajisikia kuwa sehemu muhimu wanafanya katika mafanikio yao pamoja. Hivyo ndivyo natia wenzangu moyo.

Ujuzi gani ni naitaji kuimarisha? Neza sema ujuzi ambao naitaji kuimarisha sana kwa kweli ni ujuzi wakujua kutumia teknolojia ambao zimeanza kutokea. Nasema nafaa kujifunza hiu ujuzi kwa sababu, tunaishi katika ile dunia, teknolojia ni kitu ya mana. Hata unapuandika kazi, unapuutafta kazi, ni muhimu ujue jinsi ya kutumia teknolojia. Na katika dunia ambayo tunaishi, teknolojia huwa inatusedia katika mambo mingi sana na hivo namanisha kwamba. Pali unapo jua kutumia teknolojia, unaweza pia kujitaftia pesa kama vile unfunze watuengine, wakulipe, unapu utafuta kazi kama unajua marifa, unazapata kazi.

Swali linauliza niambie kuhusu mji wako wa kusaliwa. Unaweza kuelezea mahali ulipozaliwa au kakua. Mi ni limtu ambaye nilizaliwa katika Taita iko katika county ya Mombasa. Labda unaweza kushiriki vitu vya kuvutia. Kwa vitu vya kuvutia ni kwamba pana miti mingi, pana mandhari nzuri, pana joto, pana pia bahari. Na pia katika county ya Taita Taveta iko karibu na Tanzania. Je na kumbuka mambo mazuri ya ututoni na kumbuka nilipokua mtoto, tuliweza kuvuka kwa mara nyingi tulikua tunaenda hadi Tanzania, kutembea, kisha jioni tunarudi Kenya. Kitu kinachofanya mji huu kukua maalum ni ni pahali pa watalii wengi kuja kutembea, na pana hoteli nzuri, pana pahali pazuri pa kuogelea, iyo ni kisho ambayo inafanya mji huo kuwa maalum. Unaitaji kurudi pale wakati gani? Vile nilipokuwa mkubwa Tulihama Lakini huwa natarajia kwamba tuna kwa mara mingi Unapata mwaka unapoisha, naenda kutembea huko ilikuangalia mandhari Koana kama vile kulibadilika. Pia nina marafiki ambao wangu utotoni na wenye bado anaishi huko Kwa mara mingi unapata bado tunawasiliana Tukitembeleana huko.

Swali ni je naifathi kitu cha dhamani na kwa kweli mimi mtu ambaye naifathi vitu ya dhamani kwa sababu mtu anapokupea kitu inamanisha kwamba aliweza kufikiria na aliweza kuinunua akitumia mda wake kwa kuwa alijua itakufuraisha. Na kwangu mimi kwa kweli naifathi vitu vya dhamani kwa mfano nina nguo ambazo mamangu mzazi alinunulia nilipokuwa mchanga na hadi waleo nimeifathi nikisema kwamba nitakuja kupa watoto wangu siku moja. Na mini mtu ambaye sipendi kupeana vitu ambavu unapata mtu alikununulia kama zawadi kwa sababu mtu alipochukua wakati wake na akakufikiria kwamba atakupa kitu kiflani na akajua kwamba itakufraisha. Si vizuri kukipeana kwa sababu itakua ni kama ni tharao. Kwa hivyo mini mtu ambaye napenda kueka vitu vya damani kwa sababu napoka peke yangu inanikumbusha wakati fulani nilipopewa hiyo kitu kimenisaidia aje kimeniletea manufaa gani na pia kuitazama tu kinaniletea fura hata kama wakati wana nahisi niko chini.

Nini kinachonifanya nifurahi sana? Naeza sema kwa vitu ambavyo vinanifanya nifurahi Naeza sema kwamba vitu vingi tunaeza kuwa tumekaa chini Tukipiga gumzo na marafiki zangu Tukikumbushana mambo ya utotoni hizo ni vitu ambavyo vinanifanya nifurahi Pili, naeza kuwa tu nimetulia pale sebuleni na natazama kipindi ambayo inaeza kunichekesha sana Tatu, nakumbuka nilipokuwa mtu mchanga niliweza kufanya vitu vingi na nilikuwa na vituko vingi tunapokutana marafiki wangu wa utotoni huo wananieleza mambo tuliofanya katika pale wakati wa utotoni na naeza kwambia kwa kweli hiyo ilikuwa tukio ambao ilikuwa inanifurahisha sana na pia tu kama ile tu hali ya binadamu kuna zile kemikaliza ambazo zinakuwa ndani ya mwili na huwa zinapotolewa na kufanya tu uhisi kwamba unafuraha na kwa kweli pia mimi ni mtu wa ambaye tu huwa na furaha wakati wowote, mimi si mtu wa kukasirika kwa sana.

Swali linauliza ni aina gani za filamu ambayo ninapenda. Aina ya filamu ninayopenda sana ni aina ya filamu ambayo inelezea historia fulani. Pia unanipata kwamba mini mtu ambaye pia naita tafta vitabu vya historia ili niweze kuzisoma. Unapotazama filamu na nagundua kwamba hiyo filamu labda inelezea kuhusu pahali ambapo watu hawa walitoka. Kitambo walikuwa na shiriki mambo vipi kama ni kuuuza bidhaa kama ni kuchagua Tuseme kiongozi walikuwa na chagua kiongozi vipi kama ni wakati wakufanya kutua mahari walikuwa na toa mahari vipi kijana alikuwa ana kuja katika familia ya msichana na akina nani msichana alikuwa achukwe siku ngapi Ndioakubalishwe kuozwa Yaani hizo no vitu kwa mba mimi Kwa mara nyingi huwa zinani fanya nifurai kuzitazama Kwa sababu unapotazama filamu hizo huwa inahakikisha kwamba hauta isa hau historia ama kitamaduni ya jamii fulani ama jamii yako.

Ninafanya aje vipi kazi na timu ya mbali. Naeza anza kwa kusema, kwanza kufanya kazi na timu ambayo iko mbali, huwa si rahisi vile. Kwa sababu, inahitaji ushirikiano, inataka umoja, inataka watu ambao mnaeza aminiana. Na kwa hakika, kwa mara nyingi mi ni mtu ambaye nafanya kazi na watu ambao wako karibu. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa na timu iko mbali, kuweza kupanga watu, kuweza kueleza watu vitu sa zingine inaeza kwa ngumu haswa kama mnatumia simu. Lakini mnapokua pamoja, eneo moja ambapo mnaeza sema kwamba mmetenga kama siku kama ijumaa kukutana, inakua rahisi kwenu kufunzana na kuweza kupea na moyo. Lakini nakumbuka kuna wakati mmoja ambapo nilifanya kazi na timu ya mbali na kumbuka mi nilikuwa mji wa nakuru na walikuwa mji wa busia. Na iliweza kila siku iwe tumeeka kwamba tunakutana jioni ya kila siku kwa muda wa saa moja, kuongea, kukumbushana kitu ambao tumefanya, kuonyeshana ni kazi gani, na kama mtu ameweza kukosa, tunaweza kukosoana kwa njia nzuri. Lakini nikieza ambiwa nichaguwe, nitachaguwa timu ambayo iko karibu.

Ni somo gani nililopenda nikiwa shuleni, naeza kwambia kwamba mimi mtu ambaye nilipenda hesabati sana. Na hesabati ilikuwa soma ambao kwangu mimi ilikuwa rahisi na nilikuwa naipenda kuifanya wakati wowote. Tuseme ningetoka shuleni naniende nyumbani, nigefanya hesabati, nikiwa shuleni wakati tu niko na wakati huru nigefanya hesabati. Pia, mimi mtu ambaye nilipenda sayansi sana kwa sababu sayansi ni nzuri, yaani kuisoma ni rahisi. Pia, unapofanya sayansi huwa unaweza kuelewa jinsi vitu vingi vinafanyika kama vile kuelewa mwili wa binadamu, kujua vile damu inapita katika mwili wa binadamu, kujua kuhusu roho. Na vitu vingi kwangu mimi mtu ambaye nilipenda hesabati na science na pia hadi leo najipata kwamba naweza kufunza watu wengi hesabati na sayansi na ninakwambia somo hizi mbili niliweza kupata alama A. Na kabla nisahau nilikuwa mtu ambaye pia napenda kusoma historia kwa sababu historia inaweza kueleza desturi ya watu na pia unapata miaka zinapoenda kukuja watu hawatasahau pahali walipotoka.

Pili nauliza niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubui. Unaweza kueleza ni nini unachofanya mara ukiamka. Ninapo amka, kitu wambacho wa kwanza nafanya ni kwamba natandika kitanda changu, kwakikisha kwamba ni safi na kimeza kunyoroshwa vizuri. Pili, naweza kutengeneza kiamshakinywa. Ninapo amka asubuhi, hiyo inamanisha kwamba mini mtu ambaye napenda matunda, napenda mkate, napenda chai, na pia. Naenda jikoni, napomaliza kutandika kitanda naenda natengeneza kiamshakinyo changu je unakumbuka nisangapi upenda kwamka mi ni mtu ambaye napenda kwamka saa ambili ama sambili na nusu ama saa tatu asubui mambo ambaye nahitaji pia kufanya kabla ya kuondoka neza kuambia mi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi hii inamanisha asubui ni mini mtu ambaye nitafanya mazoezi bada ya kumaliza kupika chai, alafu ndo niweze kukula na kwakisha pia kitu ambayo siwezisahau nakisha nimetoka kwa nyumba kama nimesafisha nyumba, nimeyacha safi, vyombo ni safi na nimeweza kuoga. Unaisi vipi kuhusu asubui zangu na hisi vizuri kwa sababu huwa napata kwanza siku yangu mapema na uweza kukamilisha vitu vingi kabla siku iyeze kwanza.

Je nina kumbukumbu gani ya kutisha nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo kuna wakati nilipo ananguka wakitina kutoka kwa kitanda kutoka juu hadi chini na nakumbuka nilieza kuumia mgu wangu na haukua jambo mzuri kwa sababu ilifanya kwa miezi ambayo zilieza kufuata nilikuwa naogopa kulala pekee yangu kwa sababu nilikuwa na uwoga wa kuanguka na kueza kuumia kwa sana. Kwa hivyo kumbu kumbu yangu ya kutisha sana nilipo kwa mtoto ilikuwa kuanguka pia nakumbuka kuna wakati ambapo chai moto iliweza kunimwagikia na nilichomeka mguu wangu na nakumbuka nilikuwa nahisi uchungu sana nilikuwa nalia kutoka asubuhi hadi jioni na haikuwa kitu mzuri lakini ilichukua kama mwezi moja ili kidonda kuweza kupona. Pia kumbukumbu ambayo siwezi kusahau ambayo ili ilinitisha ni kwamba kuna wakati meno ilikuwa inaniuma sana yaani nilikuwa nahisi meno uchungu sana na nilikuwa siwezi kulala haswa panapokuwa na baridi kwa sababu mtu anapoumwa na meno na baridi izidi unahisi kwamba yaani hauna amani pale rohoni na mwili. Kwa hivo hizo tukio tatu ilikuwa kumbukumbu sana yangu ya kutisha.

Swali ni je, navaa miwani? Naam, mi ni mtu ambaye navaa miwani na kwangu mimi miwani inanisaidia ili niweze kuona. Na kuna miwani tofauti, kuna ile miwani ya mapambo ya urembo, kama unapotoka nje na hutaki jua ikusumbue, unavaa miwani ya urembo. Lakini miwani ambayo naitumia kwa sana, ni miwani ambayo inanisaidia mimi kuweza kuona, kwa sababu mi si mtu ambaye naeza kuona mbali, kwa hivyo inanibidi nivae miwani ili niweze kuona. Lakini nilipozaliwa, sikuzaliwa na shida ya macho, nilizaliwa kama naeza kuona vizuri, lakini baada ya miaka kama kumi na mbili nilipatikana na shida ya macho na ikabidi niweze kuandikiwa dawa ya miwani ili niweze kuvaa na niweze kuona. Na huwa inanisaidia lakini siezi sema kwamba pia naivaa kila mara. Navaa kama nasoma ama kama nataka kusoma vitu ambavyo viko mbali ama kama najaribu kama naendesha gari ama nataka kuona vitu ambavyo viko mbali.

Swali linauliza niseme kwamba ama nielezee mchezo huwa ambayo ninapenda katika olimpiki. Na unaweza kushiriki ni mchezo gani olimpiki unayopenda. Katika mchezo olimpiki, minapenda mchezo ambao unahusu kuogelea. Na kuogelea pia ni kwa sababu pia minapenda kuogelea na nimekua katika mashindano ya kuogelea. Napenda mchezo huu kwa sababu maji huwa, kwangu mimi naonakwamba maji huwa ni kitu ambayo inaeza kumtuliza binada muyeyote akili. Na unapokua ukipate kwa maji huwa hufikirii mambo mingi ambao kama unapataya na kusumbua na vitu kama hivo. Mchezo waolimpiki ambao nilifrahia kutazama ni kuogelea na pia vile kukimbia. Na nimetazama mchezo za kukimbia unapata ambapo nchi yangu kenya ina shindana na nchi ya Amerika, nchi ya Europa, nchi ya Jamaica, vitu kama hivo. Mchezaji wa olimpiki ambaye nampenda ntasema ni mimi Mina penda kuogelea kwa hivo mimi ni mtu ambaye najishabikia kwa sana Nahisi wakati wa mcheza wa olimpiki huwa nahisi vizuri kwa sababu unapokua paleu wanjani huWa unapata kushabikia watu ambao unawashabikia na huwa unafuraha na unapiga shangwe na vigele gele.

Swali ni jee napenda kelele au kimya. Naeza kuambia kwamba inalingana ni wakati gani na nafanya nini. Unapopata kama ni wakati ambapo unasoma na nahitaji kuweza kusoma bila kusumbuliwa napenda pahali kimya. Sitapenda kusikiza mziki wowote ama vitu ambavyo unapata vinafanyika. Watu wakipiga nduru, watu wakipiga kilele. Wakati huu ni wakati ambapo mimi napenda kimya. Pahali kimya, kwa sababu unapkua pahali kimya, akili yako inaeza kufikiria vitu vingi, unaeza kaa chini, upange maisha yako, ufikirie vitu vya maana, ambavyo utapata wewe mwenye kibinafsi inakusaidia. Lakini unapokua pahali pana kelele nyingi kwa kweli kwanza hautakuwa na amani. Wakati tu ambapo naeza sema kwa kweli napenda kelele ni wakati ambapo unaona kwamba nipo nje niko katika klabu na tumwenda kudensi, tumeenda kusherehekea, tumeenda kufurahia hiyo ndo wakati kwa kweli naeza sema kwamba napenda kelele lakini wakati mwingine mimi ni mtu ambaye nitachagua pahali kimya.

Swali ni je, napenda kuenda pwani? Naam mimi ni mtu ambaye napenda kuenda pwani. Napenda kuenda pwani kwa sababu ya kwanza, mandhari pwani ni nzuri. Pili, ukiwa pwani huwa hapana maneno mengi, watu wametulia, watu wana roho safi, watu wanakaribisha, watu wengine vizuri. Tatu, ukiwa pwani, bahari ni nzuri, bahari unaweza enda uogelee, kuna bahari ambazo si lazima ulipe, kuna bahari zengine lazima ulipe. Na unakutana watu wa kimila na desturi tofauti, unaweza kutana wazungu wa ukuwe marafiki wao, waafrika, yaani kila mtu katika nchi tofauti huenda pwani. Na pahali nimetembea pwani ninaweza sema nimetembea Mombasa, nimetembea Malindi, nimetembea Kilifi, nimetembea Lamu, nimetembea Mtongwe, Likoni, yaani mimi ni mtu ambaye ninaweza kwambia kwa kweli nina ujuzi ya kutembea pahali pengi, pia pale Diani nimeenda. Na kwangu mimi napenda pwani kwa sababu uko ni pahali pa kustarehe na kuweza kujifuraisha.

Je napenda kuja kujaribu vyakula vipya? Naam mi ni mtu ambaye napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu unapo kujaribu chakula kipya unaweza ku kuweza kuelewa ladha ya hiyo chakula na haswa ninapo mfano napo tembelea pahali papya ama kuenda kuona sehemu mpya ambao sijai enda kutembelea hua napenda kujaribu chakula vipya kwa sababu chakula vipya unapata jinsi wame wanavyo pika, yani katika mpishi moja hadi mwingine huwa ni tofauti. Na pia huwa, si siezi sema ni kitu kibaya kwa sababu unaeza pata kujua kumbe, unagundua unachopenda vyakula vingine.

Je, unapenda kupiga kura? Naweza kuambia kwa kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kupiga kura. Kwa sababu, katika pale kwa kupiga kura, unaweza kuwa na lile chaguo la kuchagua kiongozi ambaye wewe unataka. Pia, sijawahi kupiga kura lakini mwaka ujao itakuwa mara yangu ya kwanza kupiga kura na hii inamaanisha kwamba inanipa fursa yangu mimi kibinafsi kukuwa watu wanapoongea siasa, wanapoongea kuhusu viongozi najua kwamba naweza ongea kwa sababu najua ni kiongozi gani mzuri na anahitaji kuwa vipi ili aweze kuchaguliwa. Kwangu mimi naam napenda kupiga kura.

Je, ninasaidia jamii yangu vipi? Naeza sema mimi ni mtu ambaye nasaidia jamii yangu kwa kuhakikisha kwanza, mimi ni mtu ambaye nina adabu. Na ninaposema adabu inamaanisha kwamba naweza kuwa mtu bora katika maisha ya binadamu yoyote. Hii inamaanisha kama napoishi katika jamii, napoona mtoto mdogo anakosea, naeza kumrekebisha ili awe na tabia nzuri. Pili naeza sema jinsi ninavyosaidia jamii yangu ni kwa kuhakikisha ya kwamba najitolea katika kazi ya jamii kama vile kuokota uchafu, kama vile kusaidiana kama kutoa maoni jinsi tunavyosaidiana ili kutafuta pesa. Pia wakati, kuna wakati ambapo jamii unapata tunakutuna pamoja kupanda miti ili miti hizi zieze kuleta mvua katika jamii yetu. Na naeza kuambia kwamba hivyo ndivyo mimi nasema. Nafikiria kwamba hivyo ndio njia nzuri ambapo hadi kwa sasa nimiweza kusadia jamii yangu.

Somo gani la sayansi ninalolipenda? Naweza sema kwamba mimi mtu ambaye napenda biolojia, napenda chemistry, na pia napenda physics. Na kwangu mimi ni mtu ambaye nimeeza kupenda sayansi tangu niwe mdogo kwa sababu kwangu mimi sayansi inaelezea mambo mengi na mambo mazuri. Na katika ile hali ya kujifunza mambo mengi, unagundua kwamba, science ni somo ambalo, linaweza kufunza mengi, unaeza pia kutumia katika maisha yako ya kila siku. Kwa mfano, unajua kwamba huhisi vizuri, unajua ni shida ya tumbo, unaweza kujaribu kujitibu ama kujua shida ni gani, ama ukijua kwamba kuna shida fulani, usitumie vitu ya aina fulani. Nesema, sayansi ni somo nzuri.

Nafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki kwanza mini mtu ambaye sipendi kuwa na vyombo vya plastiki ambavo ni vingi kwa sababu unapotupa huwa inachafua mazingira pili, ninapo nuapata wakati ambapo nimenua vitu ambavo ni vya plastiki huwa nakikisha nisitupe naziyosha kisha, napo maliza kuziyosha unapata kwamba naweza kuvitumia wakati muingine hii naeza kunisaidia mi kuifadhi nisiwezi kunua kitu ingine mara kumi ma mara ishirini. Na pia naweza kufunza watu wingine kwamba umuhimu wa kuchunga mazingira yetu ni kwakisha kwamba hatuwezi kutumia plastiki kwa wingi sana. Na naezasema kwamba katika hili hali ya kupunguza matumizi ya plastiki imeweza kutufanya sisi tuwezi kuchunga mandari yetu na tuweze kwakisha kwamba hatutumi vitu vietu vibaya na hatuwezi chafua mazingira.

Swali inauliza napenda kuvaa nguo za aina gani. Mimi mtu ambaye napenda kuvaa nguo za adabu. Na ninaposema napenda kuvaa nguo za adabu inamaanisha napenda kuvaa nguo ambazo. Hazitaonyesha uchi wangu wa mwili. Pili, ninaposema napenda kuvaa nguo za adabu pia inamaanisha. Kama navaa sketi, navaa sketi ambayo ni ndefu, sketi ambayo haitaonyesha uchi wangu. Pia napenda kufa suruali na blouse nzuri. Hii na manisha kwamba suruale na blouse ni nguo ambayo hutapata kwamba huonyeshani mkono wako, huonyeshani mguu wako. Na katika mila na desturi yetu tumefunzwa kwamba wasichana ni vizuri kujisitiri. Kwa sababu katika hili hali ya kujisitiri, unaweza kujichunga na kujipa heshima yako. Lakini ukipata msichana ule ambaye, anaonyesha mwili wake ovyo ovyo ni msichana ambaye hajipendi na hajiheshimu. Na kwa mara nyingi ni vigumu kwa mtu msichana kama huyo kupata bwana kwa sababu bwana nataka ule msichana ambae ameweza kujichunga na kujieka vizuri.

Ni rangi gani ninayoipenda zaidi nanaionea wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani na ni rangi ambao kwangu mimi kibinafsi naona mtu hapo anakaa vizuri nayo. Rangi inanikumbusha bendera yetu ya Kenya sababu bendera yetu ya Kenya ina rangi ya kijani. Kitu ninachomiliki cha rangi hiyo ni blouse na pia suruali ambao ni ya kijani. Kwangu mimi inanifanya nihisi vizuri kwa sababu wakati ambapo unavaa kitu yoyote ya kijani watu huniambia kwamba ninakaa vizuri sana Pia nimeona gari ya aina nyingi ambayo lina hilo rangi ya kijani na kwangu mimi naona pia ni rangi nzuri Rangi ingine ambayo sijapata kuisema, kuitaja ni pia rangi nyeupe Rangi nyeupe ni nzuri naiona katika manyumba, nyumba yangu nimepaka ukuta rangi nyeupe Nina nguo mingi ambazo zina rangi nyeupe Nikitoka nje naona katika magari mengi Yani vitu vingi ambavo unaona kwamba ni nyeupe huwa vinatokea vizuri pia.

Swali nauliza naoga mara ngapi kwa siku na mini mtu ambaye napenda kwanza kuoga kwa sababu katika ile hali ya kuoga unaweza kuwa mtu safi na unaweza kutuoa uchafu katika mwiliwako. Pili mimi mtu ambaye naoga mara mbili lakini wakati ambapo unapata naoga mara mbili ni wakati ule ambapo unapata kwamba nili asubuhi nilioga nikitoka na pia nikaoga jioni niliporudi kwa nyumba. Kwasababu mimi kama kuna sharti moja lazima nifuatilie kwa kuwa, siwezi oga kama, siwezi enda kulala kama sijaoga na sijasafisha mwili wangu, hii inamanisha kwamba lazima ni oge asubui na mapema, ninapoenda kazini, na ninapo rudi nahakikisha kwamba na oga kabla nilale, sababu siwezi kuingi katika blanketi yangu ni kiwa mchafu. Na pia naweza kusema katika ili hali ya kuoga imenifanya nijue kujifunza usafi vizuri, kujisugua mwili wako vizuri kama msichana kujipaka mafuta ili mgozi yako isiweze kukauka kunywa maji mengi ndo pia iweze katika kusalia katika mgozi yako.

Mchezo gani ningependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu haswa ni ule mchezo wa voliboli, lakini singe cheza kama mchezo ule wa kushindana kwa sababu mi ni mtu ambae ni mfupi. Na katika ile hali yangu ya ufupi siwezi kurusha boli juu sana. Lakini ni mchezo mbao unapata kwa mara mengi nimeenda kushabikia kwa sababu nina marafiki ambao wanacheza voliboli na inakuanga wakati wa furaha kwa sababu unapowapata pale katika uwanjani huwa wana furaha nyingi sana kucheza na huo wana umoja na ushirikiano sana katika ile hali ya kucheza na mi ni mtu ambaye napenda kushabikia marafiki zangu Pia ngependa wao siku moja waweze kunishabikia wakati ya ambapo nitaanza kucheza voliboli. Na pia ni mchezo ambao unapata kwa kweli si ngumu kuweza kuishika kwa sababu haina maneno mingi yaani unapoweza kushikana na timu yako na mjue kucheza ni mchezo mzuri.

Mafanikio gani ya kibinafsi inayodhamini kazini naeza sema mimi mtu ambaye nadhamini sana kufanya kazi yangu kwa bidii na kwa kujikaza katika hali yoyote. Hii inamaanisha kwamba ninapokuwa pale kazini na ninaweza kupandishwa cheo inamanisha kwamba mimi ni mtu ambayo nadhamini kwa sana ni kazi ambayo haina ukora, haina hulagai, haina kazi ya kutoa ongo. Kwa sababu unapotoa hongo inamaanisha umedanganyilia na haujafanya kazi ya ukweli. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye nadhamini kufanya kazi ya ukweli haswa ambapo ili mtu wa napia kufunza watu, mimi napenda kufunza watu sana kutumia teknolojia. Huwa inanipa furaha.

Kinywaji gani cha baridi ambacho mimi napenda. Naeza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda chai iliyobaridi ama kahawa iliyobaridi ama sana sana soda. Soda kwangu mimi ni kinywaji ambayo unapata inaweza kuniridhisha na kuniweza kunifanya kiwisho. Haswa wakati ambapo nipo nje natembea, jua ni nyingi sana. Unapata kwamba nahisi kiu huwa mi ni mtu ambaye napenda kunywa soda baridi. Pia maji baridi inaweza kunitoa kiu.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ipi. Naeza kwambia kwa mba shughuli ambayo napenda sana ni shughuli ambayo inaweza kusiana na mambo kama vile kwenda nje kufanya kununua vitu vya aina mingi kama vile nguo, kama vile marashi, kama vile mafuta, vipodozi. Mini mtu ambaye napenda sana kufanya kununua vitu. Pia kwenda pale sokoni juumini mtu ambaye napenda kupika, nikienda pale sokoni napata nanua kama vitu kama vile nguo, kama vile pia chakula ili ni kujeni ande, ninue vitu kama vitu nguu, nyanya, beringanya, hoho, dania, ili niweze kitunguu saumu, pili pili, ili niweze kuja kuitume katika kupika kwangu kwa chakula. Na nezasema kwamba, pia kutembea katika mandhari tofauti kuona kwamba mandhari gani ya nakaa vipi nini inaendilia hapo, ni shughuli ambayo kwangukweli inapendezwa sana kufanya.

Swali linauliza je napenda wanyama ainagani. Mi napenda wanyama wakufugwa nyumbani, pia napenda wanyama pori. Na hivyo unapata kwamba wanyama pori ni wanyama ambao kwa mara nyingi huwa ni wazuri lakini pia ni wazuri wakiwa pale katika porini. Kwa mfano mini mtu a mbae ni kiwa na wakati huru naenda kuangalia wanyama pori kama vile simba, chui, nyani, ndovu, mamba. Na huwa ukiona vijinsi unavyoishi pamoja, huwa inakwanga nzuri. Lakini wanyama pia unapata kama na wapenda kama wale wa kufuga ni kama vile paka na mbwa. Kwa sababu wanapokuwa katika pale nyumbani ni wanyama ambao unapata kwa amb wa na amani, wanaupendo ni wazuri sana.

Unapenda michezo ya kucheza au kutazama michezo? Minapenda kucheza sana. Na tangu niwe mtu mdogo, marafiki zangu walinijua kama mtu ambaye anapenda kucheza sana. Na nakumbuka nilikuwa mtu ambaye, nilikuwa narauka sana mapema, pale nilipokuwa mtoto mdogo, alafu naamsha majirani wote ili tuweze kuenda kucheza. Naezakwambia kwa kweli katika ile hali ya kucheza, nilitengeneza marafiki wengi. Sana hadi wa leo napata naungana katika zile michezo kama vile za netboli, michezo ya kuogelea, michezo ya kutafutana, kujitia na kutafutana. Pia, napenda pia kutazama watu wanapocheza mpira kwa sababu wanapocheza mpira inakuanga wakati mzuri kuna hile mashabiki kujia pamoja, kusherekea na kupiga shangwe na nderemo. Na inakonga wakati mzuri kushirike na pamoja.

Natumia wifi au data ya simu? Kwangu mimi natumia zote. Na naezaeleza kwa katika hali ya kinagaubaga ili muweze kuelewa. Wakati napokua nje, huwa siwezebeba wifi yangu. Hiyo inamaanisha kwamba ninapokua nje lazima, inanilazimisha ninue data ya simu. Na napokua nje, data ya simu inaeza kunisidia katika mambo mingi ninapotafuta pale katika mtandaoni. Na ninapokuwa kwa nyumba, mimi ni mtu ambaye natumia wifi kwa sababu unapata wifi inaeza kunirahisisha maisha yangu iwe rahisi katika pali kwa kutafuta vitu, kwa kufanya kazi, pia katika kwa kutazama televishini, huwa natumia wifi.

Kipindi gani cha televisheni nachokipenda naeza kuambia kwamba kipindi ambayo naipenda, ni kipindi ambayo iko katika stesheni ya KBC hapa Kenya, inaitwa cha baba na cha mama, na pia ingine inaitwa darasa. Unapata kwamba vipindi hivi viwili ni vile vya kutumbuiza, nimekua nikita za matangu niwe msichana mdogo sana katika utotoni mwangu. Na naeza kuambia ni kipindi ambayo unapata wanaokuwa katika hio kipindi huwa wanajua kuchekesha mtu na kuleta furaha.

Swali linauliza naweka nenosiri salama vipi. Kwanza kuweka nenosiri ni salama ambalo jambo muhimu ili uweze kulinda taarifa na akaunti. Kama mimi ningeeka nenosiri kwa kufuata natumia mbinu kama vile naeka nenosiri ambalo lina nguvu nachanganya herufi ndogo na kubwa na namba ili mtu asiweze kuiba. Pili, ninatumia nenosiri moja katika akaunti zote. Kila account ni muhimu kama vile barua pepe benki huwa ina nenosiri lake tofauti ili kuzuia hatari ya akaunti zote kuibiwa na kuibiwa Tatu, unaeza sema nalihifadhi nenosiri kwa usalama kwa kuwa sitakiwi kuliandika wazi kwenye karatasi au simu bila ulinzi kama ni lazima kulihifadhi natumia password manager salama au nalifadhi kwa nija iliyofichwa lisioeleweka kwa mtu mwingine Pia huwa sibandiki au kushiriki nenosiri na mtu yeyote Hata rafiki au mwanafamilia pia naepuka kuingiza nenosiri kwenye kompyuta za uma ama za wifi zisizo salama Kwa ufupi, naweka nenosiri salama kwa kulitengeneza kwa busara Kulitunza kwa uangalifu na kutumia njia ya ziada za ulinzi ili kuhakikisha taarifa zangu zimeweza kulindwa vizuri.

Naam, je napenda hadithi za ajabu. Naam napenda hadithi za ajabu kwa sababu hadithi za ajabu inaweza kusimulia historia fulani, inaweza kusimulia hadithi fulani ya pahali fulani. Na kwangu mimi, hadithi za ajabu sana sana napokuwa mtoto mdogo nilipokuwa naelezewa na babu yangu, nyanya yangu, ilikuwa inaweza kunichekesha sana kwa sbsabu nilikuwa nashangaa kama tukio kama hilo lingeweza kutendeka kwa kweli. Na pia unapata nasema napokuja kuwa mzazi, nitaweza pia kuadithia watoto wangu hadithi za ajabu ili waweze kucheka.

Ninapenda kuwa mahali pa aina gani, naeza sema kwamba mimi napenda kukaa mahali pana amani, mahali apana ugomvi baina ya watu, mahali watu wanapenda kushikana, na pali apana, unajua kuna pali ambapo unaeza kaa, watu wanaoneana wivu, watu hawapendani, watu wanaonyeshana madharau, watu, yaani wanapo hapo, yaani unaona ni pahali ambapo kwa kweli hapana amani. Kwangu mimi pia napenda kukaa mahali unapokaa, unaweza kuona mengi na kujua mengi, yaani namaanisha unajizingira na watu ambao watakufunza mambo mengi, na pia napenda kukaa pahali pana usalama, kwa sabu usalama ni kitu ya maana, unapoishi pahali hapana usalama, utakuwa unapata kwa mara nyingi, una wasiwasi, hauwezi fanya kazi yako kwa amani, huwezi lala kwa amani, huwezi fanya yaani mambo mengi kwa vile akili yaho haijatulia. Na pia napenda kukaa mahali pana vitu vingi kama vile duka, shule, hospitali, magari ili ukitaka huduma yoyote unaweza kushugulikiwa mara kwa mara.